Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni juisi ya embe. Ninapenda kwa sababu ina ladha tamu na asili na inanipa nguvu pia ni juisi yenye virutubisho vingi vinavyosaidia afya ya mwili wakati wa joto au baada ya kazi. Kunywa juisi ya embe hunifanya nijisikie vizuri na mwenye furaha.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano, nilishiriki mashindano ya shuleni ambayo niliweza kujifundisha, kujiamini na kushirikiana na wengine. Ingawa sikuwa mshindi wa kwanza, uzoefu ule ulikuwa wa muhimu sana kwangu, ulinifundisha kuthamini juhudi, nidhamu na kutokana na tamaa.